Ndio, napenda mvua, na si kwa sababu ya hisia tu, mbali kwa mantiki Mvua hubeba maana ya uhai na mwanzo mpya Inaposha hewa iliyojaa vumbi na uchafu, na baada yake mazingira huwa tulivu na safi joto kali hupunguza hupungua, usingizi huwa mzuri, na mawazo hutulia, utaratibu flani wa asili unaojirudia kila mvua inaponyesha, unao kukumbusha kuwa mambo hayaendi, kwa kasi bila kusimama Zaidi ya hapo, mvua ni mhimili wa maisha kila siku. Hasa kwa kilimo, upatikanaji wa maji, bila mvua, hakuwezekani. Hakuna mazao, hakuna chakula, cha uhakika na uchumi wa watu wengi husimama. Ingawa wakati mwingine huleta usumbufu kama baridi, matope, au ucheleweshaji wa shughuli hayo ni madhara madogo ukilinganisha na faida yake, kwa mtazamo wangu, mvua ni baraka ya lazima inaweza kukera kwa muda mfupi lakini, adhari zake chanya hudumu kwa muda mrefu.